Wakati nahitaji, msaada kazini, mimi hufanya vitu vingi sana. Ya kwanza, mimi huitisha mkutano. Ili niweze kuwasiliana na wale ambao nafanya kazi nao. Sisi hupanga kazi yenyewe, kila mtu anapewa kazi yake. Ili iweze kufanya kwanjia ambayo, nizuri na tuweze kusaidiana.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kutembelea kituo cha watoto wale ambao wana upungufu, kwa mfano, ulemavu, wale ambao waoni ama wala ambao hawasiki. Hii siku naona ilikuwa siku nzuri sana kwangu kwa sababu nilieza kuwatembelea, tukala pamoja, tukafurahia pamoja.

Mimi napenda maua sana. Wakati mwingi, mimi hupewa maua siku ya kuzaliwa, ama wakati mwingine, bosi hunipa maua kule kazini. Na amini kuwa, maua, inamana kuwa, mtu anaupendo kwako. Vile vile maua haya, hutusaidia kupunga hewa safi kule nje.

Mafanikio ambayo napenda kazini ni mengi sana. Ya kwanza, ile ambayo nadhamini ni kupandishwa cheo kazini. Naamini kuwa kupandishwa cheo kazini, hunipa pato nzuri na vile vile hunipa tajiriba nzuri. Ya pili, ni kuweza kufanya na wenzangu kazi vizuri. Ya tatu, ni kupata ile tajiriba ambayo inasaidia pale kazini. Na ya nne ni kupata pato nzuri.

Kitu ni nachofanya, mara nikiamka, mimi huomba. Baada ya hapo, mimi hunywa maji yenye vugu vugu. Baada ya hapo, mimi husoma, kidogo, na kuanza kutayarisha kiamsha kinywa. Mimi hupenda kuamka saa kumi asubuhi. Ili niweze kujitayarisha na kufanya mambo yangu. Kuna vile vitu ambavyo, nahitaji kufanya kabla ya kuondoka nyumbani. Kwa mfano kuosha vyombo na kuacha nyumba ikiwa safi nahisi vizuri sana kwa sababu ya asubuhi zangu kwa sababu mi huamka mapema.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kuongezewa cheo. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa sababu yamenisaidia kuweza kupata pato la kutosha. Mafanikio mengine ni kupata tajiriba ya kutosha katika cheo changu kipya. Tajiriba hii inanisaidia ili kuweza kufanya kazi yangu vizuri. Ya tatu ni kuweza kuwasilina na wenzangu kukaa nao vizuri na vile vile na hesabu hayo kama mafanikio.

Mimi hukiweka kifaa changu motoni mara nyingi kwa siku. Kwa sababu hiki ni kifaa ambacho mara nyingi, kinanipa, burudani, na wasiliana na wenzangu kupitia Facebooku, Wazapu na TikToku. Kifaa hiki na weza sema huwa na kichaji mara nyingi kwa sababu na kitumia sana.

Ilikuweza kushirikiana na timu, mimi hufanya vitu vingi sana. Ya kwanza ni kuwasiliana. Huwa nawasiliana nao kila kwa mara, ili tuweze kushirikiana. Ya pili ni kufanya mikutano tofauti, ili tuweze kupanga kazi vizuri. Ya tatu ni ile hali ya kushirikiana vizuri, kutagusana vizuri pale kazini, ili tuweze kushirikiana vizuri.